Je, napenda michezo ya ubao? Hua napenda michezo ya ubao. Haswa tukiwa tukicheza pamoja na familia yangu tunapenda sana kucheza michezo ya ubao. Mchezo ya ubao ambao tunaupenda sana. Ni michezo inayojulikana kama chess kwa lugha ya kimombo. Tunapenda tukiwa tumekusanyika kama familia. Hua tunapenda kucheza mchezo huo.

Ninasherehekea mwaka mpya vipi? Kila mwaka mpya unapofika wakati mwingi, huwa tunashereheke pamoja na marafiki zangu, ama pamoja na familia yangu. Nikiwa na familia yangu huwa tunaenda kanisani tunaenda tunakesha kanisani hadi asubuhi tukiwa na marafiki zangu, tunaenda kwenye baa ama kwenye klabu, tunakunywa, tunafurahia, hadi asubuhi.